Ninapenda kusafiri kwa kutumia GPS kwa kimombo Global Positioning System. Hii ni kwa sababu GPS mara nyingi huokoa muda, pili ni mara nyingi huwa na usalama, tatu mara nyingi GPS hutumika na kutoa huduma.

Kitu ambacho kinafanya mazingira kuwa mazuri ni kwanza ni upanzi wa miti. Upanzi wa miti mara nyingi huwa unavutia mvua na kufanya mazingira kuwa mazuri. Pili ni kupunguza kutupa taka katika mazingira. Hii hufanya mazingira kuwa rafiki yetu na kuwa mzuri zaidi.

Naam, ninapenda kusikiliza radio, hii ni kwa sababu radio huwa inaeleza jambo na mambo yanayofanyika katika ulimwengu na huwa haiitaji kubebwa kila mahali unapoenda, inaezapatikana katika rununu yako, katika gari yako na hii unisaidia kujua kinachoendelea katika dunia.

Jinsi najikinga kutokana na jua kali kwanza ni kuketi katika kivuli. Pili, jinsi najikinga katika kutoka kwa jua kali ni kuelekea baharini na kuogelea ili kupunguza joto na jua katika mwili. Tatu, jinsi najikinga kutokana na jua kali ni kuingia katika nyumba na kuketi ili kupunguza jua hii.

Ninapofurahi kuwa nyumbani mimi hujiunga na jamaa yangu na kusherehekea siku hiyo Pili, ninapofurahi kuwa nyumbani mimi huenda baharini na kuogelea mara hiyo na kuketi chini ya mnazi na kula wali wa mnazi na samaki wa kupaka. Tatu, ni mimi hujiunga na marafiki ili kucheza mpira wa kandanda na rugby ili kuongeza afya yangu.

Naam, mimi mara nyingi hupenda kupika na chakula ambacho napenda kupika ni wali wa mnazi na samaki wa kupaka. Chakula hiki mara nyingi huwa na harufu nzuri inayovutia. Pili, chakula hiki huwa kina ladha ya kuvutia ambayo hunifanya kuipenda zaidi. Tatu, kupika, huniwezesha kujua na kuelewa jinsi ya kueka viungo tafauti tafauti katika chakula ili kufanya chakula hicho kukivutia.

Naam, mara nyingi mimi napendelea kusoma kwa sababu kusoma mara nyingi huchukua muda mchache kushinda kuandika. Pili, kusoma mara nyingi unifanya na kuniwezesha kuwa mchangamfu. Tatu, kusoma mara nyingi uniwezesha kujua jinsi ya kutamka maneno kwa usahihi na ufasaha.

Kitu ambacho kinanipa motisha zaidi kazini ni wakati ambapo wateja wanasifu bidhaa hii ya, bidhaa yangu na kusema iko sawa na inafaa kuendelea kuwa hivo. Pili ni jambo ambalo linanipa motisha zaidi kazini. Ni wateja wakiendelea kuongezeka ili kununua bidhaa yangu najihisi kuwa natoa biashara na kazi nzuri kwa wateja yangu.